Ningependa, ningependa kuenda pwani lakini kwa vile sijaipata hiyo fursa wala fedha za kutumia kufika huko. Kwa sasa sijawahi fika pwani lakini ningependa sana kufika huko na ni mojawapo ya matumai yangu na mipango yangu kufika huko kabla mwaka huu uishe.